Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Maramingi kila siku natumia njia ya usafiri ya mguu au ya baiskeli au basi ya umma. Kama siyo basi la umma natembea. Kama sitembea ninatumia baiskeli. But mi huenjoy kutumia basi la umma kama wewe ni mkenya ama kama ushawai kuwa kenya wajua ya kuwa. Tukona mabasi za umma ambazo ni nzuri, ambazo zinapendeza So ndiyo mimi u enjoy kuitumia.

Ok, niambiwe kuhusu likizo yako ya ndoto Unaweza kushiriki ni mahaligiani ungependa kuenda Nigependa kuenda mji wa New York ni mji ambayo natamani sana kuitembele Labda ni ufukweni mlima wa mjini ni mjini mjini wa New York pale Amerikani Je, unakumbuka nini ungependa kufanya huko Nigependa tu kutembea na kuona mandhari Nigependa kuona lile Central Park Ngependa kuona lile statue of liberty na ngependa pia kuona hayo majengo vile ya koju na vile ya naelea mawinguni huko Ninani ngependa kusafiri nae rafiki au familia wakaribu unahitaji kupumzika au kutembea mengi Mini mtu wambaye napenda kutembea mengi kwa sasa Napenda kutembea mengi kwa kuwa ya nansidie kufocus na pia kutuliza akili.

Unapendelea shati au tishati Kwa sasa mimi ni mtu ambaye napendelea tishati Napendelea tishati kwa kuwa haina kazi nyingi Unalichukua tu na kulieka juu ya kichwa na kulivaa shati nalo lina kazi nyingi Linataka kufungwa mabatoni Linataka kufungwa Linataka ku lina mkono refu saa zingine labda ukunje Kwa hivyo mimi na prefer tishati.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyakazi wengine? Kitu la kwanza mawasiliano ama mahusiano yanategemea mawasiliano. Ili kuwe na mahusiano mzuri nahakikisha kuwa nina mawasiliano mazuri na wafanyi kazi wengine. Naweza kuwasikiliza na pia kufanya uamuzi kulingana na fikra au maoni yao.

Unacheza na nani maranyingi? Maranyingi mimi nakuwa na marafiki wangu hapa na pale kadhaa wale ambao tumekua ama tumeweza kulelewa kwa pamoja wale ambao tumejuana kwa miaka mingi kama sina rafiki wa kucheza na yeye labda nitacheza na nduguye.

Unapenda kucheza au kutazama michezo, napenda, napenda yote, napendelea yote, napenda kucheza na napenda pia kutazama Ukitazama wajua waeza jifunza mengi mengi sana Sami ni mtu ambaye napenda kujifunza, maramingi ntapenda kutazama ili nijue ni wapi ntafanya tofauti na ule Ama ni wapi naezazidisha uwezo wangu Lakini pia napenda kucheza miucheza marakadhaa.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu, kwa kutumia simu vipi, kwa kulipa ama kwa kuitisha ilije kupitia simu Maramingi mimi huenda dukani na chukua kitu ambalo nataka kununua, lakini pale pakulipa nitatumia simu kulipa Lakini mimi si yule mtu ambaye nitakaa nyumbani halafu nifanye maagizo yangu pale mtandaoni halafu ningoje Mimi nii mtu ambaye nataka niende ni chague kitu ambacho nataka Nitaenda nione gani lina ni faa zaidi au bora.

Unapenda kucheza na watoto eeh swali ngumu hilo Ndio, mimi ni mtu ambaye napenda watoto Napenda kucheza na watoto Lakini siizisema ntacheza ntacheza Lakini mimi ni mtu ambaye napenda watoto Nakama ninamda wakutosha ama ninamda ambao sina kazi Basi, nda naeza cheza na mtoto kama mtoto ako.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mimi ni mtu ambae napendelea simu yoyote, aina yoyote bora yake tu ikuwe inaweza kunifanyia zile shughuli ama mradi ambazo mimi Nataka kufanya, kama linaeza fanya hilo kazi vizuri Basi, mimi ni mtu ambae napenda hivyo.